Najihisi vizuri sana kuhusu wasilisho wasilisho ni kitu ya maana sana. Hutia moyoni mwetu na kutuliza moyoni wetu. Silihisho unazungumza vyenye mnashinda na mnaongea vizuri sana. Wasilisho ni kitu.